Siku za mvua napenda kufanya shughuli za ndani ambazo zinafanya nihisi nikiwa nimetulia na nina furaha. Mara nyingi ninaamua kusoma kitabu kwenye kitanda au kwenye kiti kinachotazama dirisha nikisikiliza mvua ikinyesha. Wakati mwingine ninafanya masoma ya ziada mtandaoni au kuandika katika daftari langu. Pia ni fursa nzuri ya kupika chai ya maziwa na kula biskuti au kujaribu mapishi mapya ya supu.